Ukiuliza napendelea kusoma au kuandika. Nitakuambia ukweli ni kwamba navipenda vyote. Lakini si kwa kiwango sawa kila wakati. Kuna siku kusoma kunanivutia zaidi na kuna siku kuandika ndio kwa kunanivutia. Itategemea hali ya akili yangu na kile ninachopitia kwa wakati huo. Kusoma kunanisaidia kutulia. Nikisoma nahisi kama ninaingia kwenye akili ya mtu mwingine. Naona namna navyofikiria. Jinsi anavyopanga maneno. Na jinsi anavyoelezea mambo. Kuna vitabu au maandishi ambayo, hayahitaji hata umakini mkubwa lakini bado yanakuacha na kitu fulani cha kufikiria baadaye kuandika kwa upande mwingine, kunanilazimisha nijitazame ndani siwezi kuandika bila kuwa mkweli na mimi mwenyewe kuandika kunanifanya nipange mawazo yangu, hata yale ambayo sikuyatambua wazi kuna wakati naandika bila mpangilio, si kwa sababu nina mpango mkubwa bali kwa sababu nahitaji kutoa vitu kilicho ndani yangu kuna siku kusoma kunanisumbua, macho yanachoka, akili haina subira siku kama hizo kuandika kunanisaidia zaidi hata kama ni sentensi chache tu na kuna siku kuandika kunakuwa kugumu, ndipo kusoma kunanivutia zaidi sioni kama ni lazima nichague upande mmoja kusoma hunipa malighafi, kuandika hunisaidia kuitoa nje bila kusoma, naishiwa mawazo. Bila kuandika, mawazo yanabaki kichwani. Bila mpangilio, kwa hiyo nikilazimika kusema napendelea nini. Ningesema napendelea mchanganyiko wa vyote viwili. Na soma, ili nijifunze na kuelewa. Na naandika, ili nijieleze na kujipangilia. Kila kimoja kinasaidia kwa njia yake. Kulingana na wakati na hali asanteni.